Wakati wa siku ninaofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi, hasa baada ya kuamka na kujiandaa vizuri. Asubuhi akili yangu huwa tulivu na yenye umakini mkubwa, jambo linalonisaidia kupanga kazi yangu kwa ufanisi na kutekeleza majukumu magumu kwa urahisi. Pia, wakati huu huwa na usumbufu mdogo, hivyo naweza kuzingatia malengo yangu bila kukatizwa. Baada ya kula, nakula kiamsha kinywa chenye afya. Ninapata nguvu na motisha ya kuanza siku kwa hali mpya. Kwa ujumla, kufanya kazi asubuhi hunisaidia kuwa na tija zaidi na kukamilisha kazi kwa wakati.

Naam, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili na burudani. Kuendesha baiskeli hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kuongeza nguvu za misuli na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kutumia baiskeli kusafiri umbali mfupi kwa sababu ni rafiki kwa mazingira na hunisaidia kuokoa muda na gharama. Wakati mwingine huendesha baiskeli na marafiki, jambo linalofanya zoezi hili liwe la kufurahisha zaidi. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli hunipa fursa ya kuhurumia na kufurahia mandhari ya asili na kupata hewa safi, kwa ujumla ni shughuli ninayo huifurahia sana katika maisha yangu ya kila siku.

Wakati umeme unapokatika, ninapendelea kubadilisha ratiba yangu na kufanya shughuli jisizohitaji umeme. Mara nyingi hutumia muda huo kusoma vitabu, kuandika, au kupanga mipango ya kazi na malengo yangu. Pia, napenda kuzungumza na familia au marafiki, jambo linalonisaidia kuimarisha mahusiano na kupunguza msongo wa mawazo. Ikiwa ni jioni, hutumia mshumaa au tochi kwa uangalifu, ili kuendelea na shughuli muhimu. Na wakati mwingine, pia hutumia muda huo kupumzika au kutafakari. Kwa ujumla, kukatika kwa umeme hunipa fursa ya kupumzisha akili na kufanya mambo mengine yenye manufaa bila kutegemea teknolojia.

Naam, wakati mwingine naweka picha zangu mtandaoni, lakini hufanya hivyo kwa umakini mkubwa, kabla ya kushiriki picha yote, huhakikisha kuwa haionyeshi taarifa binafsi au mazingira yanayoweza kuhatarisha usalama wangu. Pia, napenda kuchagua picha chache zinazofaa na kuweka mipangilio ya faragha ili ziweze kuonekana na watu ninao waamini tu. Sifurahii kushiriki kila tukio la maisha yangu mtandaoni kwa sababu naamini faragha ni muhimu sana. Kwa njia hii ninaweza kufurahia mitandao ya kijamii bila kuhatarisha usalama au faragha yangu binafsi.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya na penda kuanza kwa kuwasalimu kwa heshima na kuwafanya wajisikie huru na kuthaminiwa tangu siku ya kwanza. Ninatambulisha wafanyikazi hao kwa timu nzima na kuwaeleza majukumu yao pamoja na utamaduni wa mahali pakazi. Pia, ninawahimiza kukuliza maswali na kushirikiano na wenzao ili wajisikie kuungwa mkono. Wakati mwingine na wasaidia kujifunza taratibu za kazi kwa vitendo na kuwapa muda wakuzoea mazingira mapya. Kwanjia hii, wafanya kazi wapya ujanga kujiamini haraka na kuwa sehemu muhimu yatimu.

Kwa kawaida, ninajitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku ili kudumisha afya yangu. Mara nyingi hunywa takriban glasi sita hadi nine za maji kwa siku kulingana na shuguli ninazofanya na hali ya hewa. Kunywa maji unisaidia kuimarisha mnegenyo wa chakula, kuthibiti joto la mwili na kuongeza nguvu wakati wa kazi. Pia hujitahidi kunywa maji kabla na baada ya kufanya mazoezi au kazi nzito ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Pia kwa ujumla kukunywa maji mara kwa mara ni sahemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha na kunifanya nijisikia mwenye afya na uchangamfu kila siku.

Kushambulia mabadiliko kazini, ninajitahidi kufanya kwa njia ya kimaadili na ya kistratejia. Kwanza, ninaelewa kwa makini sababu za mabadiliko hayo na jinsi inavyoweza kuadhiri kazi yangu na timu yangu. Baada ya hapo, nina shirikiana na wenzangu kwa mawasiliano ya wazi ili kuelewa changamoto na faida zinazo husiana na mabadiliko. Pia, ninatengeneza mpango wakibinafsi wakukabiliana na mabadiliko hayo nikitumia ujuzi wangu, wahali ya juu na uzoefu wangu wa kazi. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kubadilika, haraka, kusaidia wengine kuelewa mabadiliko na kuhakikisha kuwa malengo ya kampuni yanafanikiwa bila usumbufu mkubwa.

Tabia ni nayo ipenda kwa wengine ni uaminifu na uwazi katika mawasiliano. Napenda kushirikiana na watu wanao toa maoni kwa uwazi na ambao wanafanya wale waliyo yasema bila kuhadi au udanganifu. Pia napenda watu wenye mshikamano na moyo wa kusaidia ambayo wanajitahidi kutimiza wajibu wao na kusaidia wengine wanapo hitaji msaada. Hii tabia inaunda mazingira mazuri ya kazi na urafiki wa kweni, ikileta mshikamano na kuondua migogoro isio ya lazima kwa upande wangu, kushirikiana na watu wenye tabia hizi, kuna nifanya nijisikie huru, kuna panua matazamo yangu na kuna chochea maendereo binafsi na yakikundi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuwa ninapata faida kubwa kuanzia asubuhi, kuamka mapema kunanipa muda wa kupanga siku yangu, kufanya mazoezi madogo na kushughulikia kazi zenye umuhimu mkubwa kabla ya kelele na msongomano wa shughuli za siku. Pia asubuhi ni wakati ninaweza kuwa na umakini mkubwa na mawazo safi jambo linaloongeza tija yangu kazini na nyumbani. Hata hivyo pia naweza kufanya kazi usiku mara kwa mara nikihitaji kukamilisha majukumu muhimu lakini napendelea mtindo wa mapema kwani unanisaidia kudumisha afya, nidhamu binafsi na ufanisi wa kila siku.

Napenda maua kwa sababu yanachangia vizuri kwa mazingira na kuleta hali ya utulivu na furaha. Maua hunivutia kutokana na rangi zao kutofauti harufu nzuri na maana ya kipekee, inaobebwa na kila aina. Pia, maua hutumika kama ishara ya upendo shukrani na heshima katika jamii. Ninapo yaona au kuyatunza nahisi kupumzika na kupata msukumo wa mawazo chanya. Zaidi ya hayo, maua husaidia kuboresha mazingira kwa kuvutia wadudu rafiki kama nyuki. Jambo linalo changia uhifadhi wa mazingira. Kwa ujumla, maua ni sehemu muhimu ya maisha na huleta furaha ya asidi.

Naam nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ni uzoefu ambao umenifundisha uvumilivu na ubunifu. Kupiga gitaa kuna hitaji mazoezi ya mara kwa mara umakini na kushirikiana kwa midundo na melodi. Jambo linaloboresha nidhamu yangu binafsi. Pia, kupiga gitaa kuna nifurahisha na kunapunguza msongo wa mawazo baada ya siku yenye shughuli mingi. Nilianza kwa kujifunza misingi kama vile chords rahisi na kisha kuendelea kwenye nyimbo changamano zaidi. Ingawa bado sijakuwa mtaalamu, bado ninafurahia kucheza gitaa kwani hunipa furaha ya muziki na fursa ya kujieleza, kutendaji na kihisia.

Mimi nachaji kifaa changu kila siku mara moja tu kawaida asubuhi baada ya kuamka. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba betri inatosha kwa shuguli zangu zote za kila siku kama kutumia simu kwa mwasiliano, kazi na burudani. Wakati mwingine, ikiwa nitatumia kifaa kwa muda mrefu au kufanya kazi nzito kama kucheza michezo au kutazama video ni ya charge tena mchana na pendelea kutumia charger ya asili ya kifaa changu ili kulinda betri isiharibike haraka. Kwa ujumla, kuzingatia muda, wachaji na kuepuka kutumia kifaa wakati kina chaji kuna saidia kuongeza maisha ya betri na kufanya kifaa kionekane kipya kwa muda mrefu.

Mimi huoga mara moja kwa siku, kawaida asubui kabla ya kuwanza shuguli zangu. Kuoga asubui, kunanifanya nijisikie safi, kuchangamsha mwili na kujianda kwa siku nzima ya kazi au masomo. Wakati mwingine ikiwa siku ni ndefu au nimefanya mazoezi ya mwili, huenda nikawa na haja ya kuoga tena mchana au jioni, ili kuondoa uchovu na harufu. Kuoga mara kwa mara pia kunanisaidia kulinda afya ya ngozi na kudumisha usafi wa binafsi. Pia napenda kutumia sabuni na maji safi ili kuakikisha mtu wangu unabaki safi na wenye harufu nzuri.

Mimi hujaribu kuhanisha kazi na maisha ya binafsi kwa kupanga ratiba yangu kwa wangalifu. Kwanza, ninaweka muda maalum kwa ajili ya kazi na kuwakikisha kwamba kazi zinakamilika kwa wakati. Baada ya hapo, ninaweka muda wakupumzika kutumia wakati na familia na marafiki au kufanya shuguli ninazo penda kama mazoezi na kusoma vitabu. Pia napenda kueka mipaka ya kutumia simu au barua pepe za kazi nizi sizingatee wakati wangu binafsi. Kwa kufanya hivyo ninaweza kuwa natija kazini na pia kufurahia maisha yangu binafsi bila msongo wa mawazo.

Wakati wa mvua, mimi hupenda kukaa nyumbani, nikifanya shuguli tulivu kama kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kuangadia filamu. Napenda mvua kwa sababu unifanya nijisikie, mtulivu na mwenye amani, hasa ninapo sikia sauti ya matone ya mvua yakinyesha. Nakumbuka siku moja ya mvua, nilio furahia sana, nilipo kuwa na familia yangu, tukicheka na kunyo chai pamoja. Mvuwa wakati muingine, ubadilisha mipango yangu kama kushindwa kutoka anje, lakini hunipa na fasi ya kupumzika. Kwa ujumla, mvuwa huletea hisia za fraha na utulivu.

Ningependa sana kutembelea nchi ya Japani kwa sababu ni nchi yenye mchanga nyiko wakipekee watamaduni za kale na maendeleo ya kisasa. Japani ina historia ndefu na ya kufutia kuanzia mahekalu za zamani, mila za kijadi, hadi desturi zinazo heshimu sana katika jamii. Napendezwa pia na teknolojia yao ya hali ya juu hasa katika usafiri, mwasiliano na viwanda. Ningependa kutembelea miji kama Tokyo, Kyoto na Osaka hili kuona maisha ya kila siku ya watu wawo vile vile ningefurahia kuona vivutio vya asili kama mulimafuji na bustani za mwua ya cherry wakati wa masika. Chakula cha kijapani sana sushi, ramen na tempura pia kinavutia sana. Itambelea Japani kungenipa na fasi ya kutifunza lugha mpya kukutana na watu watamaduni tofauti na kupanua maarifa yangu kuhusu dunia.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu, wa uaminifu na heshima kwa wengine. Sipendi watu wanaosema uongo au kuficha ukweli. Ilhali ukweli ungeweza kuwasaidia kutatua matatizo kwa njia rahisi. Pia hunichukiza kuona watu wanaodharau wenzao kuwanyanyapaa au kuwadharau kwa sababu ya hali yao ya maisha, elimu au maoni yao. Tabia ya kutojali hisia za wengine na kujali maslahi binafsi tu hunifanya nikose amani vile vile kutowajibika kama kutotizama na kutimiza ahadi kuchelewesha kazi au kulaumu wengine kwa makosa yao ni tabia zisizofaa. Naamini kuwa jamii nzuri hujengwa kwa msingi wa heshima uaminifu huruma na uwajibikaji. Watu wanapofuata maadili haya huleta amani, mshikamano na maendeleo katika jamii. Lakini tabia kinyume chake huleta migogoro na chuki.

Niinaenda maktabani mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na ratiba yangu na mahitaji ya masomo au kazi. Huwa naenda maktabani hasa ninapohitaji mazingira tulivu ya kusoma kufanya utafiti au kuandika kazi bila usumbufu. Maktaba hunisaidia kuzingatia zaidi kwa sababu kuna nidhamu na utulivu unaochochea umakini. Pia napenda kutumia vitabu na rasilimali mbalimbali zinazopatikana maktabani ambazo wakati mwingine hazipatikani kwa urahisi mtandaoni. Ingawa ninaweza kusoma nyumbani kwenda maktabani hunipa motisha zaidi na kusaidiana kupanga muda wangu vizuri.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata nilipokuwa nikitembelea mbuga la wanyama na kuonana kwa karibu na tembo mkubwa. Niliguzwa na ukubwa wake, utulivu na hekima alioionyesha huku akinyonyesha chakula chake kwa amani. Hali hiyo ilinifanya nitafakari jinsi wanyama wanavyoweza kuwa na akili na hisia kama binadamu. Zaidi ya hayo nilifurahia kuona jinsi watunzaji walivyowaheshimu wanyama na kuhakikisha wanakuwa salama. Uzoefu huu haukunijali tu bali pia ulikuwa na kufundisha kwa sababu nilijifunza umuhimu wa kuheshimu viumbe wengine na mazingira yao. Nilihisi furaha isiyo ya kawaida na mshangao mkubwa kwa kuona uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama. Uzoefu huu nitakuushukuru daima.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum ili kufanya kuwa ngumu kukisia. Sipendi kutumia taarifa za kibinafsi kama majina au tarehe za kuzaliwa kwa sababu ni rahisi kudhaniwa. Pia hubadilisha nenosiri langu mara kwa mara na siandiki nenosiri popote ili kuepuka hatari ya kupotea au kuibiwa. Mara nyingi pia hutumia menumshi ya usalama au programu zinazohifadhi nenosiri kwa njia fiche na usalama. Kwa kufanya hivyo, ninauhakika kuwa akaunti zangu na taarifa zangu binafsi ziko salama na haziwezi kuingiliwa kwa urahisi na watu wasio husika. Njia hizi hufanya kutumia teknolojia kuwa salama zaidi.

Wakatu wa msongo wa kazi, napanga muda wangu vizuri ili kuepuka kukasirika zaidi. Kwanza, huchambua kazi zangu na kuzipanga kwa kipaumbele kufanya kazi muhimu kwanza. Pia, hupumzika kwa kivipindi, vifupi, kama kutembea kidogo na kunywa chai ili akili yangu ipate nafuu. Mara nyingine napumzika kwa kufanya mazoezi madogo ya kupumua na kusikiliza muziki tulivu ili kupunguza msongo. Pia huomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wakati napohitaji badala ya kubeba kila kitu peke yangu. Kwa njia hizi naweza kuthibiti msongo wa kazi, kubaki na umakini na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi bila kuathiri afya yangu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku niliohitimu masomo ya yangu kwa sababu ilikuwa matokeo ya juhudi uvumilivu na kujituma kwa muda mrefu. Siku hiyo ilinipa furaha na fahari kubwa na kunifanya nitambue kuwa kazi ngumu hulipa. Pia ilikuwa wakati wa furaha wa familia yangu ambao walinipa msaada na kunitia moyo katika safari yangu ya elimu. Tukio hili lilinibadilisha mtazamo wangu wa maisha na kunipa imani zaidi ya kujikomboa na kufikia malengo yangu. Tangu wakati huo nimekua nikijitahidi zaidi kutumia elimu nilioipata kwa njia chanya. Kujifunza kila siku na kufanya maamuzi yatakayosaidia kujenga maisha bora na yenye mafanikio.

Mwezi ni nao upenda zaidi ni disemba kwa sababu ni mwezi wa sherehe na furaha. Wakati huu, familia na marafiki hukusanyika pamoja kusherekea siku kuu mbalimbali na kunakua na hali ya mshikamano na upendo. Napenda pia jinsi miji na nyumba zinavyo pambwa kutoa muanga na hisia za furaha. Haida, disemba ni muda mzuri wa kupumzika baada ya kazi nzito za muaka kupanga malengo mapia na kufurahia mafanikio ya muaka mzima. Hali ya hewa pia huwa nzuri kwa shuguli za nje na safari za kifamilia. Kwa ujumla, disemba hunipa furaha matumaini na motisha ya kuanza muaka mpia kwa shauku na ari kubwa.

Naam, najiona kuwa mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na kutafuta njia tofauti za kutatua changamoto. Ubunifu hunisaidia kuboresha kazi yangu kwa kuleta mbinu mpya na kufanya mambo kwa ufanisi zaidi. Pia napenda kujifunza kutoka kwa wengine na kuunganisha mawazo mbalimbali ili kupata suluhisho bora. Katika kazi au maisha ya kila siku, ubunifu hunisaidia kujieleza kupanga mambo kwa njia ya kipekee na kukabiliana na mabadiliko kwa urahisi. Kwa ujumla, ubunifu ni sehemu muhimu ya utu wangu na hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Naam, napenda kucheza na watoto kwa sababu huniletea furaha na kunifanya nijisikie huru. Watoto wana mawazo safi, ubunifu na nishati nyingi, jambo linalofanya kucheza nao kuwa jambo la kufurahisha sana. Ninapocheza nao, hujifunza kuwa mvumilivu, mchangamfu na kufurahia mambo madogo katika maisha. Pia kucheza na watoto huimarisha uhusiano, kuwasaidia kujifunza kupitia michezo na kujenga kujiamini kwao. Kwa upande wangu, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha umuhimu wa furaha na upendo wa dhati.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na kuku kwa sababu ni kitamu kinashibisha na pia kinavirutubisho muhimu vinavyo saidia mwili kufanya kazi zake vizuri. Napenda hasa kuku alie andaliwa vizuri kwa viungo mbalimbali vinavyo ongeza latha na harufu nzuri. Wali uliopikwa kwa umbo lake sahihi na latha nzuri kuchangia mulo kuwa kamili na kuridisha. Mlo huu hunipa nguvu za kufanya kazi za kila siku na kunifanya njisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Haitha wali na kuku ni chakula kinacho patikana kwa urahisi na kinaweza kuliwa nyumbani pamoja na familia au hata katika sherehe na mikutano mbalimbali. Kula chakula hiki pia kuna nikumbusha wakini nyakati nzuri za furaha nilipo na familia au marafiki jambo linalo ongezo hisia nzuri na latha ya mlo. Zaidi ya latha, mlo huu una urahisi wa maandalizi na unaweza kuendana na mlo mwingine mdogo kama salandi au mboga.

Napendelea kuvaa shati kuliko tishati kwa sababu shati linaonekana rasmi na lina toa heshima zaidi hasa pale ninapo hitaji kuonekana mtaalam kazini au kwenye hafla maalum. Shati pia linafaa katika hali mbalimbali linaweza kuvaliwa na suti au suruali rahisi na linatoa mtindo mzuri zaidi. Ingawa tishati ni rahisi na ya starehe hasa nyumbani au kwenye shughuli zisizo rasmi shati hunipa hisia ya kujiamini na kunifanya mtu aonekane tayari kwa shughuli muhimu kwa ujumla napendelea shati kwa sababu linafaa zaidi kwa kazi hafla na hata mkutano huku tishati likibaki itaguwa la starehe.

Napenda zaidi mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa ni waaminifu, wachangamfu na hupenda kushirikiana na binadamu. Mbwa hunifanya nijisikie salama na pia hunipa urafiki wa karibu kwa sababu hupenda kucheza na kufuata maelekezo. Pia ni rahisi kujenga uhusiano nao kwa sababu huonyesha hisia zao waziwazi. Ingawa paka nao ni wanyama wazuri na wanaopenda utulivu napendelea mbwa kwa sababu hunipa furaha, ulinzi na ushirika kwa kila siku. Kwa hivyo.

Naam, natumia mfumo wa usalamu wa vidole kwenye simu yangu na bidhaa ya vifaa yangu kwa sababu ni rahisi haraka na salama. Mfumo huu hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi kama picha ujumbe na nyaraka muhimu. Pia hu ondoa haja ya kukumbuka nywila nyingi na kupunguza hatari ya kuibiwa kwa neno siri. Kwa kutumia vidole vyangu ninauhakika kuwa ni mimi tu ninayeweza kufikia vifaa vyangu hivyo kuongeza usalama wa data zangu. Mfumo wa vidole ni rahisi kutumia hurahisisha ufikiaji wa kifaa na hufanya maisha ya kila siku kuwa salama zaidi bila usumbufu.

Chumba changu cha kulala ni tulivu, safi na kimepangwa vizuri ili kunipa mazingira mazuri ya kupumzika. Kina kitanda kizuri chenye godoro laini, kabati la kuhifadhi ya nguo na meza ndogo kwa ajili ya vitabu au simu. Rangi ya ukutani ni za kupendeza na hutuliza macho, jambo ninalosaidia kupunguza uchovu baada ya siku ndefu. Dirisha huruhusu mwanga wa asili na hewa safi kuingia hivyo kufanya chumba kiwe na hali nzuri pia napenda kuweka mapambo machache kama picha au maua ili kuongeza mvuto kwa ujumla chumba changu cha kulala hunipa amani faraja na usingizi mzuri.

Naam, napenda na nataka teknolojia ya sauti kwa sababu hunirahisishia kufanya mambo mengi kwa urahisi na haraka. Teknolojia ya sauti huniruhusu kutoa amri kuuliza maswali au kupata taalifa bila kutumia mikono, jambo linaloongeza, ufanisi na kuokoa mda. Pia ni msaada mkubwa kwa watu wenye ulemavu au pale mtu anapokuwa na shughuli nyingi. Kupitia teknolojia hii ninaweza kusikiriza taarifa, kuendesha vifaa vya nyumbani au kupata msaada wa haraka. Hata hivyo ni muhimu kuhakikisha usalama na faragha zinaliindwa vizuri kwa ujumla teknolojia ya sauti ni maendeleo mazuri yanayoboresha maisha ya kila siku.

Ninanyolewa nywele zangu kila wiki au kila wiki mbili kulingana na urefu na hali ya nywele zangu. Kufanya hivyo kunanisaidia kudumisha mwonekano mzuri, usafi na afya ya nywele. Pia hunisaidia kuondoa ncha zilizokauka au kuvunjika na kuhakikisha nywele zangu zinakuwa vizuri. Kwa muda huo napenda pia kutumia mafuta au dawa maalumu za nywele ili kudumisha unyevu na uimara wake. Kwa ujumla kuzingatia uangalizi wa nywele kunanifanya nijisikie vizuri kujiamini na kuwa na mwonekano safi kila siku.

Zoea nzuri nililo jijenga ni kusoma kila siku kwa muda maalum. Nilianza zoezi hili ili kuongeza ujuzi wangu, kuongeza maarifa na kuboresha ufahamu wangu, wa lugha na masomo mbalimbali. Kwa kufanya hivyo kila siku, nimejenga nidhamu umakini na uvumilivu ambao unanifaisha pia katika kazi na maisha ya kila siku. Zoezi hili limekuwa sehemu ya maisha yangu na mara nyingi hufanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto mpya. Pia limenisaidia kujenga tabia ya kupanga muda wangu vizuri kushughulikia majukumu kwa utaratibu na kujifunza mambo mapya kila siku. Kwa ujumla, zoezi la kusoma kila siku limekuwa msingi wa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni cha hadithi kwa sababu huniburudisha na kunifunza maadili muhimu ya maisha. Ninakipenda kwa sababu kinaonyesha changamoto halisi zinazo wakumba watu na jinsi wanavyo weza kushinda kwa hekima na uvumilivu. Muhusika ninaye mpenda zaidi ni muhusika mkuu kwa sababu ana ujasiri, bidii na hatoi tamaa hata anapo kumbana na tatizo. Kitabu hiki kimenisaidia kujifunza umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi na kuwa heshimu wengine. Pia hunifanya nipende kusoma zaidi na kunipa hamasa ya kufwata ndoto zangu maishani.

Ninajiandaa kwa mkutano kwa kupanga mapema mambo muhimu, nitakayo jadili, kusoma au kukusanya tarifa zinazo hitajika na kuandaa vifaa kama daftari au nyaraka muhimu. Pia nahakikisha nafika kwa wakati, najipanga kimaadili na kimwili na kujiweka tayali kushiriki kwa makini, kusikiriza wengine na kutowa maoni yenye manufaa ili mkutano uwe wenye mafanikio.

Ninashirikiana na timu kwa kuwasikiliza wenzangu kwa makini, kuheshimu mawazo yao na kutoa maoni yangu kwa uwazi na heshima. Pia nachangia kikamilifu katika majukumu nilio pangiwa, kushirikiana, kutatua, changamoto, kusaidiana pale inapohitajika na kudumisha mawasiliano mazuri ili kufikia malengo ya pamoja kwa ufanisi.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano mbalimbali ambayo yamenisaidia kukuza vipaji na kujiamini. Kupitia mashindano hayo, nilijifunza umuhimu wa maandalizi nidhamu na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo. Pia nilipata nafasi au fursa ya kushirikiana na watu wengine kubadilisha mawazo na kujifunza mbinu mpya kutoka kwa washiriki wenzangu. Ingawa si kila wakati nilishinda, uzoefu nilioupata ulikuwa wa dhamani kubwa kwani ulinifundisha kukubali motokeo, kujitathmini na kuendelea kujiboresha. Mashindano yamenisaidia kukuza uwezo wangu wa kushindana kwa njia chanya na kujiamini zaidi katika maisha.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

Saa saba asubuhi tayari, lazima niondoke nyumbani saa nne. Nimeoga na kuvaa nguo. Je, nimekula kitu? Nadhani nitakula mkate na chai haraka. Sina muda wa kupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo, nina mambo mengi ya kufanya. Mkoba wangu uko wapi? Ha? Uko mezani? Nimetia kila kitu ndani? Simu, funguo na pesa. Nikiondoka sasa, nitafika kwa wakati gari inataka mafuta, nitanunua njiani. Hebu niende haraka, trafiki itakuwa nyingi. Siku njema, inaanza na mpango mzuri.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia radha. Je, niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora, unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogovidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa, zinahitaji majibu ya haraka. Nitachunja kwanza, niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazijibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku kwa barua pepe tu.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivi hitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza horodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunuwa vile tu vilivyo kwenye horodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia niangali, nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingine kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kwa kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakua na busara ni tajihadhari.